Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki, mara kadhaa. Tamasha la muziki lililobaki kwenye kumbu kumbu yangu zaidi, ilikuwa tamasha moja la kitaifa, iliyofanyika jijini Nairobi. Nilipenda sana nguvu ya watazamaji, waliojitolea kusikiliza muziki na kuimba pamoja na wasani. Pia harufu ya chakula cha mitaani mwangaza wa taa za rangi na sauti kali za vyombo vilichanganya kuleta uzoefu wa kusisimua. Nilihisi furaha na uhuru wakati wa tamasha hilo na kulikuwa na wakati ulionifanya nisahau shida za kawaida na kujikita tu katika mziki na heshima. Nilipata fursa ya kusikiliza, nyimbo nilizozipenda kwa ziada na hata kukutana na watu wapya wenye mapenzi sawa ya muziki. Tamasha la muziki ni zaidi ya burudani, ni njia ya kuunganika na jamii, kusikia hai na kukumbuka kwa nini muziki unagusana na roho. Kwa haya ningependa kuenda tena, hasa kwenye tamasha lenye aina mbalimbali la muziki ili kupanua uzoefu wangu.

Nao, kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni sharubati ya maembe. Napenda kunywa hasa wakati wa joto kali kwa sababu inanipa utulivu na virutubisho vinavyo ni kazanisha haraka. Latha yake ya asili, tamu na kidogo ya uchungu inafaa kinywaji cha kupendeza chenye umajimaji mzuri. Pia napenda jinsi ya ghaarama yake ni nafuu na uraisi wake wa kutayarisha nyumbani. Maranyingi utengeneza kwa kuchomoa maembe na kuchanganya na maji baridi. Sukari kidogo na mara chache chumvi ili kudumisha elektroliti na hata kama inanunuliwa tayari bado napenda ubora wake wa kitamaduni na kukumbusha bustani na miti ya nyumbani. Mwisho, sharubati ya maembe inaunganisha burudani na afya. Ina vitamin cha na madini muhimu hunywa sio tu kwa kiu bali kwa pia kama njia kupumzika na kufurahia wakati na familia au marafiki hata wakati wa sherehe na au meza huitwa kinywaji cha watu wote kinachovutia kijana na mzee.